Mimi mambo ya televisheni siku izi nimepunguza Kidogo. Lakini mara nyingi nategemea channeli kama Super Super Sport. Ama AM Plus movies unajua tena kuna kama kuna mipira inaendelea EPL au ligi za kienyeji apo ndio utanipata nimetulia. Kama siko kwenye soko basi ni zile channeli za habari. Kuna zile local kama citizen kuna KTN. Saatatu hivi kwa sababu ya kuwa na habari za jioni. Naangalia tu nijue nchi na vinavyoendelea. Kisha namaliza. Lakini kusema ukweli maramingi televisheni inakuwa ni kama background nakuwa kwenye simu au nikifanya mambo mengine. Kwa sababu siku hizi tunatumia simu sana. Kupata habari zote ya tunatumia simu. Kujua kinachoendelea. Kuna platform kama TikTok, kama Facebook zenye tunatumia sai.

Kusomea IT katika chuo kukuu Kenya, wacha niseme ni disipline ya kipekee, ok? Kwanza ile struggle ya kupambana na kucode usiku kucha alafu asubui unajipata kwenye mitihani ya theory inayouliza mambo ya miaka kama sitini vyama amsini hapo ndo unajua ujui chochote. Kitu kama WiFi ya shule, hiyo ni hadithi nyingine. Sasa zingine inabidi uwe mchawi wa kudownload vitu usiku wa manane ndio upate vitu kwa raka hivi kwa sababu mchana kila mtu ako mtandaoni, sasa mbio ya internet iko chini sana. Lakini yote si mbaya, raha ya IT ni ile feeling ukisha maliza project ngumu au kupata side hustle ka kutengeneza kitu kama website unapata vijesenti vya kujieka humo shuleni. Kitu kimoja kila mwanafunzi anataka kibadilike. Nezasema ni syllabus. Tunataka kufunzwa vitu. Vitu za kisasa kwa sababu sai dunia inaendalea mbio sana vitu zinakuja zikibadilika. Hakuna kitu kilicho sai kama kizokuwa mbeleni. Kila mwaka kuna kuja vitu mpya. Katika hii sekta ya information technology kitu kitu kama AI na cyber security patala ya kukariri ma definitions za ajabu yani ingekua vyema kama chuo kingekua wachaniseme practical zaidi kuliko kukariri vitabu. Kwa sababu huku nje soko inataka unachoweza kufanya. Sio unachokikariri. Na ile speed ambao vitu zinaendelea kazi ikibadilika na kuongezeka inabid itabidi waeze kupeleka iyo syllabus mbio sana.

Asubui kwangu ni China mkate tu na mara nyingi ni Broadways kwa zabu ni kampuni ambayo naeza sema ni kama babu ya mikate huku Kenya tangu enzi za elfu moja na mia tisa na hamsini uko na mpaka leo badoo ladha ni ile ile na nasema mkate ndio raisi kwa sababu mkate ni shilingi dhemanini hapo ukitaka ile nusu inakuja na shilingi thelathini ambayo ni si pesa nyingi. Uki compare na vitu kama viazi vitamu ambavyo ni chakula loko. Lakini itakua. Kwa sababu ukinunua vyakula kama hivi asubui. Mkiwa kama familia. Kununua viazi vitamu itakua na bei ya magaramo kubwa sana. Ukilinganisha na kitu kama mkate. Kwa sababu viazi vitamu utatumia. Wacha tuseme miya kama moja hivi. Lakini bado mtakula wote itaishi. Lakini mkate ukinunua mzima mkiwa watu watatu hiyo munaeza kula mpaka siku mbili hivi. Sasa na alafu tuko katika secta za town. Sasa uku akuna vitu kuma viazi vitamu. Izo saitaji watu waende huko kijijini. Kupata So mimi kwangu nikiulizwa kiamsha kinywa cha haraka. Na kinajaza tumbo. Mradi tu iwe tu ni chai moto. Na mkate.

Napenda kutembea kwa sehemu kama za mto ama naenda uko kwenye shule kikuu kupatana na wanafunzi wengine ambao ni rika moja na yangu kwa sababu ambako ninako hishi sina watu wengi ambao ni rika yangu kumanisha saa zingine lazima nipite umo shule ili niweze kuongea na watu kadha kama sivyo tunaenda matembezi uko mtoni ama tunaenda kuvua samaki pamoja na wale wazee wako huko tukiongea na watu kujuana. Na inasaidia pia kutengeneza ushirikiano kati ya watu ambao sijapatana na wawo. Na inakuwa pia ni wakati na nafasi mzuri ya kuweza kusoma kutoka kwa wengine ama kujua mengi kila siku.